Tatizo nalishambulia kwa kuangalia kwanza mzizi, ulio pelekea hilo tatizo. Nikishaa jua shida ni nini, ambao imepelekea hilo tatizo, ndo naanza kulitaftia ufumbuzi. Jinsi gani nitaweza kutatua hilo tatizo, yaani kutoa kabisa mzizi wa hilo tattizo, katika kazi zangu. Baada ya hapo, nikishapata njia, nasovu na tatua hilo tatizo na hili lisweze kujurudia tena.

Ndiyo, huwa na wafahamu majilani zangu kwa sababu ndiyo watu wakuanza kwa kimbiria pindi napokua na matatizo kwa nyakati tofauti tofauti huwa eidha ni usiku eidha ni saangap huwa ni watu ambao wa kwanza kabisa kujua baadhi ya vitu vyangu ko majirani huwa nawafahamu vizuri tu.